Napendelea vipindi vya uhalifu au kijasusi vinavyo lazimisha kufikiri, si vile vya kelele na drama ya bure. Vipindi vingi vya televisheni hupoteza muda kwa kufu kwa kurefusha hadithi bila mantiki, ili tu kujaza misimu. Kinacho nivutia ni kipindi chenye mantiki kali, wahusika wanaobadilika na matokeo ya maamuzi yao sitaki burudani inayo nifanya ni zime akili. Nataka inanayonichosha kiakili kwa njia nzuri ndio maana sipendezwi na vipindi maarufu tu kwa sababu watu wengi wanavipenda kipindi kizuri ni kile kinacho kuacha ukijiuliza maswali. Sikile unacho sahau mara moja baada ya kukitazama.

Ndio, napenda maua lakini si kwajia ya kihisia ya juujuu kama watu wengi. Watu wengi huyapeda kwa sababu ni mazuri machoni halafu anayasahau mara yanapo nyauka. Mimi nayadhamini kwa sababu yanaonyesha nidhamu ya asiri. Hukua kimia kimia kwa mpagirio bila kerere wala kujionyesha. Maua yanakufundisha kuwa uzuri hauitaji makerere wala kuthibitishwa. Kama unayapenda tu kwa mapabo basi hujaelewa maana yake dhamani ya maua iko kwenye mfumo uvumirivu na mda si ragi pekee.